Ndiyo, nimewai kufanya yoga inanisaidia kupumzisha mwili na akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini napenda hasaa yoga ya asubuhi kwa kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye nguvu.

Faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na ninachoshiriki situmii taarifa binafsi ovyoovyo natumia nywila kali na tofauti na huepuka kubofya link zisizoaminika. Pia hukagua mpangilio ya faraga mara kwa mara na kutumia akaunti salama.

Ninaweka malengo ya kila mwizi kazini kwa kupanga malengo makuu kisha kuyagawa kuwa hatua ndogo. Ninaweka tarehe za mwisho na kagua maendeleo kila wiki na kurekebisha malengo yasiyo tekelezeka. Pia ninaandika kila kitu kwenye kalenda au diary kuhakikisha kila lengo linafwatwa na kufanikishwa.

Kuona bahari ni mandhari ya ajabu sana, maji ya bluu yanayogusana na upepo, mawimbi yanayorogea kwa utulivu au nguvu na hisia za uhuru na amani. Napenda sana wakati jua likizama juu ya bahari, ikichanganya na rangi ya machungwa au pinki na bluu, ikaunda picha ya kipekee isiyo sahaulika.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga na kuelewa maelezo malengo kwanza, kwanza ninarudia maelezo ya mradi na kuhakikisha nimeelewa kinachotakiwa, kisha na shughulikia hatua kwa hatua, kugawa kazi ndogo ndogo, kueka muda maalum kwa kila hatua na kuandaa rasilimali zinazohitajika.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mzoefu ana ustadi wa hali ya juu wa kupiga pasi na kushambulia, anafahamu mchezo vizuri, huchukua maamuzi sahihi haraka na kuunga mkono timu yake, pia ananidhamu uvumilivu na huchangia ushindi wa timu zaidi ya matokeo binafsi.

Msimu ninaiyoipenda zaidi ni majira ya chemichemi napenda jinsi mimea inavyokuwa upya, maua yanavyochanua na hewa inavyokuwa safi na ya kupumua, inanilea hisia za anza mpya, matumaini na nguvu za kiasili, ikifanya iwe msimu wa kufurahisha na kuhamasisha.

Napenda kutumia mitandao ya kijamii lakini kwa uwiano ninatumia kuwasiliana na marafiki kupata habari muhimu na kujifundisha mambo mapya hata hivyo napanga muda wangu vizuri ili kuepuka kutumia sana na kuhakikisha hai vurugi kazi au faraga yangu.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi napenda kuanza siku nikiwa na nguvu na mwili na akili zimeamshwa vizuri. Mazoezi ya asubuhi husaidia pia kuongeza umakini, kuongeza nguvu na kuanzisha siku na mtazamo chanya na kukuwa na siku yenye furaha.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi, wa kitaaluma, matumizi ya teknolojia ya kisasa, mawasiliano kazini na usimamizi kwa muda, kazi ya timu na utatuzi wa matatizo ili kuongeza ufanisi na ubora wa kazi yangu kwa ufanisi.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa, nimehamia sehemu nyingine kwa ajili ya masomo, kazi na kutafuta, fursa mpya za kujiendeleza na kujikimu kwa maisha, mahali nilipozaliwa ni tofauti sana na mahali ninapoishi, saa hii.

Shuguli za zangu za wikendi zinajumuisha kupumzika na kujirehemu, kutembelea familia au marafiki, kujifunza au kufanya kazi ndogo za kidigitali, kufanya mazoezi au burudani ndogo kama kutembea au kusoma kitabu.

Najihisi na shikana na wasilisho na furahia kuwasilisha kwa sababu kuna nipa na fasi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuwasiliana na wengine na kuonyesha ujuzi na mandalizi yangu wakati mwingine ninaweza kuwa na hofu kidogo lakini maandalizi mzuri hunifanya nijisikie kujiamini na amani.

Mazoezi yangu ya kila siku ya najumuisha kutembea au kukimbia kwa dakika ishirini hadi thelathini mazoezi ya nguvu kama push-ups na sit-ups na stretching au yoga ili kuboresha nguvu mskumo wa mwili na kuboresha afya kwa jumla.

Ninapanga kazi zangu kwa kutenga muda malumu kwa kila shugli, kutumia orotha ya kazi ya kufanya to do list, kueka kipaumbele kazi muhimu zaidi na kushugulikia kazi ndogo au za haraka kwanza ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi na bila shinikizo.

Napenda chakula cha haraka kwa nadra hasa wakati nina muda mdogo lakini kwa kawaida napendelea chakula cha nyumbani chenye afya na kudumisha ubora wa mwili na pia huumpa mtu nguvu.